Napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na kunaokoa muda. Ninaweza kulinganisha bei, kuchagua bidhaa mbali mbali. Kufanya manunuzi nikiwa popote bila kusafiri. Pia mara nyingi hupata offer nzuri na maoni ya wateja yanayonisaidia kufanya uamuzi sahihi.

Sipendelei joto au baridi kwa sababu vina nifanya nijisikia uru na salamu. Joto sana unifanya nijisikia uchovu na kichefu-chefu. Huku baridi sana ikinifanya nishuke nguvu na nijisikie kutofautika. Napendelea hali yenye wastani. Inayonipa faraja na uraisi wakufanya mambo yangu ya kila siku.

Nimewahi kufuga mnyama kwa sababu hunifundisha uwajibikaji na kuleta furaha. Kufunga mnyama hunisaidia kujifunza jinsi ya kumtunza, kumpa chakula na kumjali. Jambo ninalolifanya nijisikie furaha na kuridhika. Pia ni njia nzuri ya kujenga uhusiano wa kipekee na mnyama na kuelewa maumbile zaidi.

Natumia wi-fi au data ya simu kwa sababu huniraisishia kuwasiliana kupata taarifa na kufanya kazi mtandaoni. Wi-fi ni ya haraka na mara nyingi haina gharama kubwa. Huku data ya simu ikinisaidia nikiwa safarini au sehemu za mbali. Hii hunifanya maisha ya kila siku kuwa rahisi na yenye ufanisi.

Mara nyingi wikendi huwa naburudika na marafiki hunisaidia kupumzika kufurahia maisha na kuondoa msongo wa kazi. Kua na marafiki hunifanya nijisikie furaha, kujenga uhusiano mzuri, kushiriki mazungumzo na michezo, inayonifanya nijisikie huru na yenye nguvu.

Nasoma gazeti wakati waziada, sababu unipanua ujuzi na kunisaidia kufahamu ya yanayojiri duniani. Hii inaniwezesha kwelimika, kuendelea na mazungumuzo ya maana, na kufanya maamuzi bora katika maisha yangu ya kila siku. Pia ninjia nzuri ya kutumia muda kwa manufaa badala ya kupoteza wakati.

Nanunua vitu kupitia simu kwa sababu ni raisi. Haraka na ninaweza kufanya manunuzi nikiwa popote. Simu uniruhusu kulinganisha bidhaa, kuona beibora na kusoma maoni ya wateja wengine. Jambo li nanonisaidia kufanya uamuzi sahihi. Pia uokoa muda na jitihada za kufikiri kusafiri dukani.

Navyolea nywele yangu maramoja kwa mwezi kwa sababu inanisaidia kuondoa uchafu na bakteria kudumisha usafi na afya ya ngozi na kunifanya nijisikie safi na huru hii ni sehemu ya utuzaji wa kibinafsi ambayo ni muhimu kwa afya ya kila siku.

Napenda kuandika kwa sababu kunaniruhusu kueleza hisia mawazo na ndoto zangu kwa uhru. Kuandika kuna saidia pia kufikiria kwa kina, kupanga mawazo na kuunda adithi au maelezo yanayofuraisha ya kujenga. Ni njia nzuri ya kujieleza na kujifunza kuhusu mimi mwenyewe.

Nafanya mambo kathaha kueka afya yangu nzuri. Kwa sababu afya ni msingi wa maisha bora. Napiga mazoezi mara kwa mara. Kua na mwili imara ninalisha vyakula vyenyelisha. Na ninaakikisha na pumzika vyakutosha. Pia ninafanya usafi wa binafsi na kunyo maji ya kutosha. Naepuka tabia atarishi ili kuhishi maisha yenye nguvu na furaha.

Mazoezi yangu ya kila siku ni michezo ya kandanda. Unisaidia kuwa na mwili imara, kuboresha nguvu ya stamina, na pia unifanya nijisikie furaha. Pia michezo ya kandanda unifundisha kazi ya pamoja, nidhamu na binu za kushirikiana. Jambo linalo ongeza ujasiri na uthabiti wangu wa mwili na akili.

Napendelea mwanga wa kati sababu unipa faraja kwa macho na unifanya nijisikie tulivu. Mwanga mzuri wakati au choshi macho kama mwanga mkali na si baridi sana kama mwanga hafifu. Hivyo ninawaza kufanya kazi au kusoma kwa uraisi na kwa muda mrefu bila usumbufu.

Na woga maramoja kwa siku kwa sababu unisaidia kudumisha usafi wa mwili kuwondoa uchafu na arufu isiofuraisha na kunifanya nijisikie safi na huru. Kuwoga pia ni muhimu kwa afya na angozi na kuzuhia magonjwa na ufanya kuwa na alinzuri ya mwili na akili kwa shuguli zangu za kila siku.

Natazama runinga usiku kabla ya kulala. Hunisaidia kupumzika na kufurahia kipindi cha starehe baada ya shughuli za mchana. Runinga pia huniweka nikifahamiana na habari, burudani, vipindi, vinavyo, penda. Jambo linalonifanya nijisikie tulivu na tayari kulala salama.

Hali ya hewa ni jua. Inafanya siku kwa kuwa yenye muangaza na nguvu. Juwa unipa nafasi ya kufanya shuguli za inje, kuongeza morali na kupata vitamini muhimu kwa afya ya mifupa. Pia, mwanga wa jua uchochea isia za furaa na ufanya mazingira kuwa mazuri kwa kazi au burudani.

Napenda kufanguwo za ofisi kwa sababu unipa mtazamo wa kitalamu na uniweka kwenye ali ya kazi. Nguo za ofisi unisaidia kujiusisha na majukumu yangu ya kujijengea eshima kwa wezangu na pia unifanya nijisikia mtulivu na kujiamini kazini.

Napenda sana mvua kwa sababu hunilea hisia za utulivu na furaha. Mvua hufanya nijisikie tulivu, kunipa nafasi ya kutafakari au kupumzika. Unileta hali nzuri kwa mimea na mazingira. Sauti ya mvua na harufu yake huchochea utulivu na furaha ndani yangu.